Napenda paka kwa sababu wanautulivu na pia wanajitegemea. Paka hunifanya nijisikie mtulivu nikiiona au nikishirikiana nao. Pia paka wanapenda kucheza na kushirikiana mara chache, jambo linaloongeza furaha nyumbani. Kwa ujumla uwepo wao hunifanya nijisikie furaha na kuwa na amani.